Maktabani huwa naenda mara mbili kwa wiki kwa sababu nina vitu vingi ambavyo huwa nazifanya ugakuzi na wakati ambapo naenda pale huwa nachukua vitabu vya aina tofauti tofauti kama mwanafunzi wa kiteknolojia imenisaidia sana kuweza kupata maarifa mengi kutokana na hizo vitabu wakati mwingine huwa naingia kwenye mtandaoni bado napata huo mfumo mwingine wa kutafuta vitu ambavyo.

Muda wa kumaliza kazi unakaribia sana. Nimebaki na siku mbili tu je. Itamaliza kwa wakati. Kazi bado ni nyingi. Lazima nifanye kazi za ziada. Usiku leo na kesho. Itazima simu yangu. Nisije nikasumbuka. Inaitaji kuzingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi. Ebu niangalia urodha yangu. Kwanza nikamaliza ripoti kuu. Kisha viele vielelezo. Nitaomba wenzangu wanisaidia na sehemu moja ndogo. Msongo wa kazi unania unihare ribisha Lazima nijifunze kupanga vizuri mapema Mara nyingine ninasubiri dakika za mwisho lakini kwa sasa lazima nikamilishe nitafanya kwa bidii mpaka kazi iishe.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

Kununuwa vitu mtandaoni ni rahisi sana, nihatari pia unaona kitu kimoja kisha unaona kingine Unakwenda kuagiza vitu usivyo vitaki gharama inakuwa kubwa mwishoni Ninahitaji kuwa makini zaidi nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti Nitanua vile tu vilivyo kwenye orodha sitaangalia vitu vingine lazima pia, nilinganishe bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi, kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni lazima. Ikiwa utakua na busara, nitajitahadhari.